Mimi upanga wiki yangu ya kazi kwa kuanza na kuangalia majukumu yote ninayo tarajia kufanya. Kwanza kawaida mimi huandika kazi muhimu, kuanza na kazi muhimu. Ii nijue vipaumbele vyangu mapema. Kisha na jaribu kugawanya kazi kwa siku tofauti ili nisijisukume sana siku moja. Pia mimi huwacha nafasi kidogo kwa mambo yasiyo tarajiwa ya nayoweza kuji tokeza mwanzoni mwa mwiki mimi huweka malengo madogo kisha ninayo taka kufikia kabla ya wiki kuisha Kila mwisho wa siku mimi upitia nilichofanya ili nilichofanya ili nijipange vizuri kwa siku inayofuata.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

Je, niendeshe gari au nichukue basi. Gari lina tatizo kidogo la mafuta. Linakula sana. Basi ni rahisi na nafuu. Lakini leo nina mzigo mingi. Nadhani gari ni bora. Nitakwenda dukani kununua vitu vingi. Baada ya kazi, nitatembelea rafiki yangu aliye mgonjwa. Ni lazima nimpigie simu kwanza. Niangalie kama yuko nyumbani. Ninahitaji pia kununua dawa kutoka pharmacy. Mipango mingi leo lakini nijipange vizuri. Hebu niandike orodha nisikose sahau kila kitu chochote.